Mara nyingi nakaa hadi saa tano au saa sita usiku kulingana na shughuli nilizo nazo siku hiyo. Ikiwa nina kazi za kukamilisha, kusoma au kupanga mambo yangu ya kesho naweza kuongeza muda hadi saa saba usiku. Wakati mwingine, hukaa hivyo kwa sababu napenda kumaliza majukumu yangu kwanza kabla ya kupumzika. Hata hivyo, najitahidi kupanga muda wangu vizuri ili nisikeshe sana bila sababu. Najua kuwa kulala kwa wakati ni muhimu kwa afya na kunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na umakini wa kutosha. Ninapolala kwa muda wa kutosha huwa nina uwezo mzuri wa kufanya kazi na kushiriki katika shughuli za siku inayofuata kwa ufanisi. Kwa hiyo, ingawa wakati mwingine nakaa hadi saa sita au saa saba usiku, lengo langu ni kuhakikisha napata mapumziko ya kutosha kwa ajili ya afya na maendeleo yangu kibinafsi.